Huu ni wakati ambao ni mgumu sana. Wakati wa wasiwasi, huwa ninafanya jambo moja katika kujituliza. Kwanza huwa ninajiambia nafsini. Kwamba hili nalo litapita, nakikumbuka mambo mengine magumu na mazito ambayo nimewahi kuyapitia kabla. Na yakanipitisha katika nyakati za wasiwasi, pengine mkubwa zaidi kuliko huu. Kwa huwa najituliza mwenyewe nafsini. Lakini vile vile hujipa nafasi ya kufikiria mambo mengine tofauti na haya ambayo hunipa wasiwasi.

Ndiyo, shuguli ya kilimu nimefanya tangu zamani za utoto wangu Mama yangu na baba walikuwa niwakulima Tangu nimezaliwa, nimeona wakifanya kazi hii walikuwa wakilima mazao ya chakula kama vile maindi, maharage Lakini vile vile karanga Kwa hiyo, huo waandachukua na kuandamanao kuenda katika shuguli hizo za kilimo na situtwa jifunza umo Lakini baada ya kuwa nimekua mtumzima nami nimeshafanya mara kadhaa shuguli hii ya kilimo ni shuguli ambayo ni bora kwa mazingira tuliopo Kwa sababu hata taifa letu ni kama ni taifa la kilimo asilimia kubwa ya watu wake ni wakulima.

Ninapo kua na familia, huwa tunatumia muda pamoja nyumbani Mara nyingi huwa tunashiriki katika kufanya kazi za pamoja zaweza kuwa ni kazi za usafi au kazi za mapishi Lakini vile vile hutumia mda huo kusimuliana na kuweka mipango mbali mbali ya kifamilia Lakini huwa tunafanya michezo hasa tunapokuwa na watoto Lakini pale panapotokea swala la safari, basi huwa tunakwenda pamoja.

Wapo wengi walonifundisha mambo muhimu kila mmoja kwa nyakati wake. Mathalani, wazazi wangu walinikuza katika mambo mbalimbali kama vile kuzungumza. Kama vile kueza kujisaidia mwenyewe katika mambo mbalimbali ya mwili wangu. Lakini shuleni ninamkumbuka mwalimu wangu wa chikechea. Mwalimu wangu wa chekechea ama elimu ile ya awali, alikuwa ni mtu mwema sana. Mwalimu shangazi. Alinifunza kuandika, alinifunza nidhamu na mimi nikakuwa nayo. Lakini katika dini, ninawakumbuka masista ambao walinifunza mambo mengi ya muhimu. Moja ni ule alinifundisha kwamba dhambi tunazitubu tukiwa duniani katika uhai wetu. Tusitarajie kwamba baada ya kufa tutapata nafasi ya pili ya kuweza kutubu. Kwa hiyo wapo wengi, lakini kila mmoja kwa wakati wake.

Nilipata kuwa mpenzi wa radio zamani lakini kwa sasa sisikilizi sana radio kwasababu ya mabadiliko ya kiteknolojia. Ninatumia sana mitandao ya kijamii. N imara chache hua nasikiliza vipindi kama vile vya michezo ama matangazo ya mpira wa moja kwa moja. Na hapa ni pahali ambapo nakua niko mbali na televisheni. Kwa hiyo radio nafasi yake imepungua sana kwa sababu kuna namna ambazo ni zaharaka na bora zaidi za kupata taarifa, kupata burudani, kupata elimu kwa wakati sahihi ama wakati ambapo tukio linatokea moja kwa moja. Kwa mfano ninatumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, X ama Twitter na thread katika kusoma na kujufunza mambo mbali mbali ya ulimwengu.

Kazi zangu kuzipanga si jambo gumu sana. Maranyingi huwa ninaangalia kazi zile ambazo zina uwaraka zaidi. Uwanza na lile jombo ambalo linataka utekelezaji wa haraka ama mapema. Halafu yanafuata yale ambayo utekelezaaji wake, pengine unaitaji muda wa mbele zaidi.

Nakusema kweli sija kaa katika mazingira ambayo yangeniruhusu kueza kujaribu vyakula vya kigeni na pengine si vifahamu labda tu vile ambavyo vinatoka nje ya nchi kwa mfano Sausage, kwa mfano, makaroni ama spaghetini. Hivi ni vyakula ambavyo vina asili ya nje lakini huingizwa ndani ya nchi lakini vile ambavyo ni hususa vyakula vinavyopikwa moja kwa moja kwa kweli sijawahi ku.

Mimi napenda timu ya mchezo wa mpira wa miguu kutoka nchini mwangu ambayo ni timu ya yanga kwa jina maarufu ama kwa jina lake ya hasa ni young african Hii ni timu bora ni timu kongwe kuliko timu zote za mpira hapa nchini Lakini ndio timu ambayo inafanya vizuri madhara ni kwa sasa huu ni msimu wa nne imeshikilia taji la mshindi wa ligi kuu ya Tanzania na kwa sasa ndiyo timu ambayo inapointi nyingi kulinganisha na timu nyingine kwa mechi ilizokwisha kucheza Hivo mimi ni mpenzi.

Mara nyingi kwa siku za kazi, huwa ni namuka mapema. Huwa ni namuka kwa wasta ni wa saa kumi na moja na nusu ama saa kumi na moja kamili. Ndio mda ambao huwa ni namuka na kwa mda huu huwa ni napata furusa ya kufanya maandalizi kadhaa ya binafsi. Mathalani huwa ninapata furusa ya kuomba lakini vile vile kufanya mazoezi kidogo kuandaa mavalio yangu ya kazini kuandaa staff.

Ujuzi ni nautamani kuhimarisha ni wa matumizi ya kompyuta na teknolojia kwa ujumla. Ninatamani sana ni jifunze namna ya kutengeneza vibonzo ama animation. Hivi ni naamini kwamba vitanisaidia sana kurahisisha utendaji wangu wa kazi. Ni kipata maarifa ya kutosha ni jambo litakalo nifurahisha zaidi.

Kukamilisha kazi kwa wakati, huwa ninazipanga, ninaanza na ile kazi ambayo inaitajika kwa haraka, na hio alafu nina kuenda kwenye zile ambazo hazina uharaka waku zikamilisha. Lakini huwa ninaanza na zile kazi ambazo ninaona zina uzito, ambazo zinaweza zika nichosha ama kunitia uvivu, endapo nitazichelewesha. Lakini pili mimi ni mtu wa kufanya kazi kwa bidii Uwa ninafurai pale ambapo ninaakamilisha mambo tena nayakamilisha mambo kwa wakati wake Hivyo uwa ninafanya kazi bila kuchoka Pengine uwa nina tumia mda wangu waziada kuakikisha kwamba kazi hizo zimekamilika Kwa sababu mimi ni mwalimu Uwa ninafanya kazi na wanafunzi zaidi Kwa hiyo uwa nina tumia vile vile mda wao waziada katika kuhakikisha kwamba tunakuenda na wakati na kila jambo lina kamilika pengine kabla hata ya muda kuwa umefikia Hii utupa na fasi ya kurejea kile tulicho kifanya Kupitia kutazama kama kuna mapungufu na kufanya mazoezi ya kutosha Kwa hile maandalizi ya wakati husika unawo.

Kiwango cha mwanga huwa kinategemea na shughuli ama kazi ninayoifanya. Ikiwa ni wakati wa usiku ambapo huwa sina kazi ambayo inahitaji mwanga, basi huwa ninapendelea mwanga ambayo sio mkali sana. Lakini ikiwa ninakazi ambayo inanihitaji kutazama vitu kwa ukaribu, basi huwa ninatumia mwanga ambayo ni mkali. Ingawa upendeleo wangu kwa wakati mwingi.

Katika utoto wangu, mimi nilikuwa nina mambo kadhaa ninayoyapenda. Kwanza ni mambo ya ufundi. Nilikuwa napenda sana kutengeneza magari, pikipiki, ambazo ni kwa ajili ya watoto kuchezea. Hivi nilikuwa nivikifanya kwa kiwangu chajuu kiasi kwamba watoto wenzangu walikuwa wanaichukulia kama mfano wa kuigwa. Lakini nilikuwa napenda kuchezea mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni moja kati ya mchezo ambao ni pendo kwa watoto wa kiume Kwa katika nyakati zetu tulikua tukitengeneza mipira kwa kutumia kamba, nailoni na magodoro vipande vya magodoro ili kufanya mpira udunde basi baada ya kuusuka Huwa ni wakati wa kujifuraisha tulikuwa tukicheza kwa kushindana kama timu.

Pana, si mpenai sana wa kutoka nyakati za usiku kuzitazama nyota angani ni marachache ambapo Huwa ninazitazama Lakini ni wakati ambapo Huwa nipo nje Lakini si jambo ambalo Ninalifanya mara kwa mara Kwa kipa umbele.

Zipo tabia kadhaa ambazo kwa kweli huwa zinachukiza Kwanza ni kuto kuwajali wengine na kujipa binafsi kipa umbele yaweza kuwa ni katika nafasi za kuzungumza, vyakula na katharika Lakini ni tabia ya uongo Tabia ya uongo vile vile huwa inanichukiza sana ni napoambia uongo huwa ninaamini lakini napogundua kwamba nimedanganywa Basi huwa ninachukia na nivigumu sana kuweza kurudisha ule uaminifu.

Uratibu wangu wa kila siku wa asubuhi uko hivi, huwa ninaamka saa kumi na moja au saa kumi na moja na nusu. Kutegemeana na jambu ambalo natarajia kwenda kulifanya. Lakini ninapo amka, huwa ninasali. Bazda ya kuwa nimekwisha kusali, basi ufanya mazoezi. Wakati huo huo nimesha andaa maji kwa ajili ya kuenda kuoga. Ninapomaliza kufanya mazoezi, hupumzika kidogo, kwa dakika chache, alafu ninakwenda kuoga. Nikishaoga basi huwa najiandaa kwa kuvaa mavazi yangu Nikisha maliza kujiandaa huwa ni napata kifungua kinywa Halafu hutoka kuelekea kazini wakati huo tayari nakuwa ni saa kumi na mbili na dakika kadhaa hivi.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini, huwa nina ya andika. Na kusama kweli, huwa tunaandika malengo ya mwaka mzima kwa maana kwa miezi yote kuminambili. Kwa hiyo kila lengo la kila mwezi, huwa tayari tumekwisha kuliandika. Hivyo huwa tunayavunja vunja katika malengo ya wiki na malengo ya siku. Kwa hiyo huwa sipati kazi sana kuandaa kwa sababu huwa tunayaandaa kabla ya.

Kwa sehemu flani ndiyo, huwa ninausikiliza, lakini upenzi wangu mkubwa sana ni katika aina mbili za muziki, muziki wa reggae na muziki wa hip hop ama muziki wa rap. Mziki wa jadi huwa ninausikiliza, kwa ule ambao nina hisi mapigo yake, huyu ananivuta na ujumbe wake, huwa unanifanya kusikiliza. Sii muziki ambao huwa nausikiliza mara kwa mara kama ilivyo kwa muziki wa reggae na muziki wa hip hop.

Vitu ambavyo huwa napenda kununua ni vile ambavyo hutumika nyumbani kwa matumizi ya kila siku sana sana ikiwa ni vyakula. Ni mara chache huwa nina nunua vitu tufauti na hivyo. Kama vile mavalio kwa mana ya nguo na viatu. Lakini manunuzi yangu ya mara kwa mara huwa ni manunuzi ya vitu vya matumizi ya nyumbani kwa mfano mchele, kwa mfano mahindi, kwa mfano viungo kama vile nyanya na vitungu, sukari, vitu kama vile chumvi, na vitu kama vile mayai, viazi, ndizi hivi ni vitu ambavyo huwa vinatumika mara kwa mara katika matumizi ya nyumbani na kwa sababu kipau mbele changu kikubwa ni familia, basi hulazimika nika vinunua vitu hivi mbali na hapo huwa ninafanya manunuzi ya mara chache ya vitu kama vile nguo na mara nyingi huwa ni kwa ajili ya familia mke na watoto vitu vingine ambavyo huwa ninapenda kununua Yaweza kuwa ni vile vitu ambavyo siyo vya kuharibika vitu ambavyo ni vya kudumu kwa muda mrefu.

Mimi ni mtu wa kuwahi, ni mara chache sana huwa ninachelewa na ni nadra mno labda kutokana na changamoto za usafiri. Lakini ninapokuwa, nina mahali pa kuenda ama nina shughuli hususa ya kuifanya. Basi huwa najitahidi kuamka mapema, kuandaa mambo yangu, mapema na kupanga kila kitu alafu kufika katika eneo husika kabla ya shughuli fulani kuanza.

Mimi si mpenzi wa mpira wa kikapu, lakini huwa ninafuatilia habari na moja kati ya habari ambazo huwa ninazipata huko ni hizo za mchezo wa mpira wa kikapu Ninamkumbuka mchezaji mmoja ambaye alipata kuwa maarufu sana na nadhani mpaka sasa, nafasi yake ama jina lake alitakatika toka katika kumbukumbu za wachezaji na wafuatiliaji wa mpira huu wa kikapu ni Michael Jordan kutoka Marekani Huyu alikuwa ni maarufu sana kwa ufungaji wa magoli lakini vile vile kwa namna yake ya kuruka. Katika za mawazo zetu za utoto tulikuwa tukisimuliana na kusema kwamba alishawahi kuruka juu umbali ambao ulimruhusu kutembea hatua tatu akiwa hewani na kujipatia jina lake la Michael Air Jordan.

Na upendelea zaidi msimu wa masika Msimu ambao huwa kuna mvua ingawa sipendelei mvua nyingi sana Msimu huu ni msimu ambapo huwa unaturuhusu kufanya shuguli mbali mbali Mathara ni shuguli za kilimo, bustanini na mashambani huo tunaweza kupata chakula Lakini msimu wa masika ni msimu ambapo huwa unapunguza kiwango kubwa cha vumbi Kwa sababu vumbi hukera na usababisha maradhi kama vile mafua Lakini huwa unaambatana na baridi ambapo huweza kudhibitika au kuvaa nguo nzito tofauti na msimu wa joto ama ule msimu wa baridi kali.

Na penda chakula chenye mafuta ya wastani Yasiwe mengi sana na wala ya siwe machache sana binafsi mafuta huwa ya naletea madhara ninapokula kwa wingi huwa inasababishia kupata chunusi ama vipele vidogo vidogo katika eno la uso Hivyo ni kitu ambacho sikipendelei kwa wingi ni nakautumia katika chakula ama ni napokula chakula cha mafuta kama vile nyama Basi huwa ni nakoeba mafuta mengi hUwa ni nayatoa na kuyaweka pembeni ama pengine ni lazima nitumie malimau kwa ajili ya kukata yale mafuta ambao tayari yamekwisha kuingia katika mwili na yatumia kwa kuchanganya katika chai au katika maji na wakati mwingine ni kwa kuya paka usoni ili yasiniletee madhara ambayo najua Huonitokea pale na.

Kabla ya kulala huwa nina sali. Nikisha sali huwa nina lala. Lakini kabla ya kusali huwa nina mambo kadhaa ambayo huwa ninayafanya. Moja wapo ni kupitia habari katika mitandao ya kijamii. Lakini vile vile kufanya shuguli zangu ambazo huenda sikuwa ni mezikamilisha katika wakati ule wa mchana. Nyakati nyingine ikiwa sina kazi basi huwa ni muda ambao huwa na utumia na wana familia kujadili hili na lile. Lakini kabla ya kulala, ni nasali ndipo hulala.